Kazini nguvu zangu kuu ni hizi, kusikiliza na kuelewa watu vizuri kabla kujibu au kuchukua hatua mawasiliano wazi naweza kueleza mambo kwa njia rahisi na yenye kuelewa tatu kutatua matatizo kwa utulivu hata panapokuwa na presha kwa ujumla napenda kazi inayohusisha watu na mawazo.

Kumbu kumbu za utotoni ni zile matukio au hisia tunazokumbuka tangu tulipokuwa watoto. Mara nyingi kumbu kumbu hizo zinabeba hisia nzito sana, furaha, mshangao, hata huzuni. Kumbu kumbu yangu ambao naikumbuka sana ni nyumbani kucheza na undugu na hadithi za jioni na harufu za chakula fulani ambao mama alikuwa anatupikia. Pili nilipokuwa naenda shule. Siku yangu ya kwanza darasani, rafiki wangu wa karibu na mwalimu aliyenifunza na niliyempenda.

Kwa upande wangu, mimi napendelea kuhai, napenda kupanga mambo mapema ili kuepuka presha ya dakika za mwisho. Kuwa hai kunanisaidia kwa, kuwa mtulivu, kufikiria vizuri, kuwaonyesha wengine heshima kwa muda. Lakini kwa kweli, kuna siku chache mambo yanabadilika, binadamu ni binadamu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi nakipenda kwa sababu ni rahisi na haraka hasa nikiwa na shuguli nyingi kina ladha siyezi kukataa fraisi lakini hujitahidi kisiongeze sana kiafya kukichanganya na chakula cha nyumbani mara nyingi zaidi.

Rangi naipenda zaidi ni blue na mara nyingi naiona angani na majini blue hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye matumaini sana napoangalia angani wakati wa asubui au baharini nahisi amani na mawazo yangu yanatulia sana.